Mimi, roho yangu inadondokea kwenye sanaa ya uchoraji. Wakati mwingine, maneno yanaweza kushindwa kuelezea jambo. Lakini mchoraji anaweza kuchora kitu kinachoelezea hofu, furaha au matumaini kwa rangi tu. Kuna mchoro mingi sana kwenye kuta za mitaani na hata kwenye matatu zetu. Kwenye nyumba yangu, nimejitahidi kuweka mchoro miwili ya fremu. Moja inaonyesha mandhari ya baharini, nyingine inaonyesha mandhari ya msituni.